Una mahusiano gani na wazee wako naam? Nikona mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Wazee wangu wananifundisha, wananipea elimu ya kitambo. Wananifundisha namna ninavyofaa kuishi na watu wangu. Wananionyesha vile dunia ilikuwa hapo zamani. Wazee wangu ni wazuri sana.

Jee, unapenda hadithi za ajabu, naam napenda haditi za ajabu hadithi za kitambo, hadithi za majitu Majitu, jitu kubwa limekula mwanawe, hizo ni hadithi zinasaidia kujenga, fikira, na zinasaidia pia kukuza watoto zinasaidia mno sana kujenga fikira.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri anafaa kuwalinda wafuwasi wake ama anafaa kuwalinda watu ambao anawaongoza na kuwafanyia mambo mazuri. Kiongozi mzuri hafai kuwa wa haramu kufanya mambo ya haramu. Kiongozi mzuri hafai kubaguwa mtu yoyote.

Je! Unapenda paka au mbwa, na swali zuri unapenda mbwa, mbwa wananiseidia kwa upande wa kwa uindaji ninapo tembea kwenda kwa msitu kuwinda basi mbwa inasedia na mbwa inanilinda pia kwa usalama wangu inapo bweka jioni ama usiku ama wakati wote najuwa kuna hatari.

Unapenda kusoma gazeti au habari za mitandaoni? Naam napenda habari za mitandaoni maaana zinaeleza zaidi pale kwa uandishi huwa wameacha maneno kidogo kidogo lakini kwa habari za mitandaoni mtu huwa anaongea, anakuongelesha na anakueleza zaidi mambo yalivyofanyika.

Je umewahi kulima naam nimewai lima maana mimi ni mkulima nikona shamba kubwa ya ukulima nafanya ukulima kwa ustadi fulani ukulima unasadia kupanda mimea kama mahindi, maharagwe ikikua mahindi unaeza uza, unaeza fanya kama chakula ukulima ni mzuri ukulima unaeza kuza kitu chochote.

Unafanya nini kushirikiana na timu timu inasaidia kwa kazi kubwa kubwa timu inasaidia mnapo kuja pamoja kufanya kazi kazi inaisha kwa haraka timu ikikuja pamoja wakati wowote unafanya kazi kwa haraka mno maana mko wengi timu husaidia kupunguza masaa ya kufanya kazi.

Unahifadhi pesa vipi? Nahifadhi pesa zangu kwa benki. Nahifadhi pesa zangu kwa simu maana kuna mfumo tofauti tofauti ya kulipa pesa kupitia simu ya mkononi. Umekuja na ubara wake. Nahifadhi kwa benki na kwa simu maana inasidia kulipa vitu pole pole.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha naam, najifurahisha kunapoenda kutazama timu yangwe bora inapocheza mpira najifurahisha kwa kunywa vinywaji ninavyovipenda najifurahisha kuenda sehemu ninazo zipenda baharini kwa milima kwa msitu kukimbia naam najifurahisha ninaposoma haditi zinazo pendeza na kuona video.

Je unapenda mziki wa jadi na unapenda mziki wa jadi ilikuwa inahelimisha ilikuwa na utamu wake vile ilivyokuwa inachezwa inafuraisha inatuliza mawazo inatuliza fikira zako mziki wa jadi ni mtamu na unacheza kwa utaratibu huko na utaratibu fulani ambao pia wazee wa jadi walikuwa wana upenda na minapenda pia.

Niambe kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Naam, napenda kukimbia kila asubui ninapo amka. Nikitoka kukimbia na kuja nainua jym kidogo kidogo. Na alafu pia napenda kwenda jioni. Mda wa jioni kufanya kukimbia mazoezi. Ini mchezo. Napenda nafanya kila siku. Kila siku lazima nifanya mazoezi.

Unashambulia aje mabadiliko kazini? Naam. Ni kuwakalisha wanaofanya kazi chini na kuwaeleza kuna mabadiliko hivi na ambavyo haifai na kuwafundisha namna wanafaa kufanya kazi. Ndivyo ambavyo namna yangu ya kufanya mabadiliko kazini.

Wakati wajua kali mimi hutoka nje na kutembea, ukitembea unatoa jasho, unafanya mwili unapumua, ukitoa jasho alafu urudi uoge nyumbani, basi unasaidia mwili wako kukuza mwili wako na kutunza mwili wako vizuri, jua kali husaidia.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni. Maoni husaidia kwa kujenga fikira, kuona ambavo watu wamechangia, kuona namna watu wanazungumza kuhusu ichokitendo kimefanyika mtandaoni. Maoni usaidia sana fikira na kujenga fikira.

Jee unapenda kwenda pwani naam napenda chakula cha pwani basi pwani pia kuna bahari ya hindi na kuogelea kukula chakula kizuri kucheza mchezo ya pwani kusikiza mziki ya pwani napenda kwenda pwani pwani ni kuzuri mno pwani kuna sherehe na furaha mno.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Basi napenda kukaa na familia yangu tuongee, kujengana, kupiga hadithi, kusaidiana kwa kimawazo, kukijijenga kima wazo, familia kukula pamoja pia kama familia, kusaidia sana kukuza, kifikira, kwa kila kitu.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Basi, kupunguza matumizi ya plastiki, unavotumia plastiki hiyo kwa inavyo stahili na kuitunza inavyo stahili. Basi, ukisha itumia hiyo plastiki, unizirudisha kwa viwanda tena, ikatengenezwa vizuri, ikakuja tena uka itumia. Matumizi mazuri ya plastiki ni ya kuyatunza plastiki.

Naam napenda kupika chakula kitaamu, napenda kupika wali, napenda ku ku kupika kuku, napenda kupika ugali maana inasaidia sana wakati n wakati wangu wenye sina kazi kutuliza fikira na kusaidia inasaidia sana kujijenga kimwili.

Somo la science ni nalolipenda ni somo la biolojia Bali biolojia inaongelelea kuhusu wanyama, kuhusu binadamu, viungo vya mwili na inasaidia sana kwa kwa kuemilisha viungo kila kiungo cha mwili vile kinaitwa kinafanya kazi.

Mimi napenda kusafiri na ramani. Ramani inakuonyesha maana imechorwa kwa ubora wake. Inakuonyesha mahali unapoenda. Ramani inakuonyesha sehemu ambazo unaelekea mahali panaitwa aje. hUku kunaitwa aje. Ramani inasaidia sana. Maana mimi napenda ramani.

Napenda ya weekendi yangu napenda kuenda kanisani kumuabudu mungu siku ya jumamosi na jumapili pia napenda kunywa kahawa yangu jioni siku ya jumamosi nina vokaa na familia yangu Napenda kuenda kuona kutazama mpira pia kushabikia timu yangu ninayo ipenda weekendi.

Baada ya kufanya mazoezi yangu ya kukimbia mazoezi yangu ya yogo basi mimi hukuza na kuoga kufanya mwili wangu utulie na kupumzika kwa usingizi wa mang'ang'amu Nikiamka naenda kutembea kufanya mazoezi tena kukimbia hapa na pale kuenda kwa milima kufanya mazoezi kufanya mwili unatulia na kulala kwa usingizi wa mangamgamu.

Naam, napenda kuweka picha zangu mtandaoni. Picha mtandaoni husaidia watu wasio kujua kukujua ama watu wanao kujua kutambua kwa urahisi kwamba huyu ndio mtu tunayemtafuta. Kuweka picha mtandaoni huwasilisha ujumbe wako kwa watu unaojua kwa haraka sana maana wanajua kwamba ni wewe unaongea.

Napenda kucheza mchezo wa mpira, mchezo wa kandanda, mchezo wa kandanda husaidia, unapokutana timu tofauti tofauti, mnacheza maybe wakati mnangangania kitu fulani, ambacho husaidia sana wa kukuza fikira na kukuza pia mwili kimazoezi, huleta mpira, huleta watu pamoja, napenda kucheza mpira.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kukuwa na kifedha ili nisaidie wale watu ambao wako chini kimaisha niwasaidie kuwajenga kuwajengea manyumba kuwasomezeshea watoto wao na kuwa pia kuwalisha kichakula mbao hawana chakula nikipata pesa nitasaidia sana.

Ningependa sana kuujaribu mchezo wa kuogelea mara ndio mchezo ambao sijai jaribu maishani mwangu Napenda kuenda ni jaribu kushindana na watu kuogelea mchezoni kujaribu kushindania kitu ambacho wa kitanisadia maishani Napenda sana mchezo wa kuogelea majini.

Mimi hupata marafiki wangu wapya ninapoenda kanisani kuomba kuabudu mungu Tunapoenda kucheza mpira, viwanjani tunakutana na watu wengi sokoni pii ukienda kununua kitu, unakutana marafiki wapya Kwa makundi unavyotoka kutembea, unakutana na watu wapya.

Mimi husherekea mwaka mpya kuenda kanisani kumwabudu mungu kumtolea shukrani Amenisadia nimevuka mwaka ama nimeona mwaka mwingine mpya na kukula vyakula ambavyo vizuri vizuri kuchinja kuku kuchinja mbuzi na kuwala husaidia kuwakilisha mwaka mpya na kukaribisha mwaka mpya vizuri.

Natumia kompyuta kwa wakati wangu wa masomo, kompyuta huhifathi vitu vyangu muhimu wakati wa masomo, pia wakati wa kusoma habari za mtandaoni wakati wakuona picha habari mambo ya kimtandao mingi hutumia komputa.

Ujuzi wangu wa udaktari ndo nafaa kuimarisha mno nafaa kujua kuwatibu watu nafaa kuongeza elimu kuwasidia watu wasipoteze maisha yao pia kuwafunza wanao kuja ama wanao kuwa ili wakue madaktari bora napenda sana yo kazi yangu ya udaktari.

Hali gani ya hewa unayopenda, napenda hewa ambayo imetulia, hewa ambayo ikona mvuto wa fulani, hewa ya milima ambayo inakuga inaleta inakuza mwili pia, inakuza ikona mandini fulani ya mwili.

Wakati wangu wakufanya mazoezi napenda kuendesha baiskeli kueleka kwa milima mana inasaidia sana wakati wa mazoezi kunyorosha miguu o unavyokimbia inasaidia sana wakati wa kunyorosha miguu viungo vya mwili vya miguu mifupa ya miguu inasaidia sana ukuwaji wa mwili wa baiskeri ni mzuri.

Maandhari gani mazuri umewahi kuyaona? Maandari ya pwani, ukitembelea pwani, chakula, cha pwani, michezo ya pwani, miziki ya pwani. Haa, iyo inapeana mandari fulani. Hasa, hasa, chakula, chakula ambacho unakikula huko pwani. Husadia sana, kina mandari mazuri.

Napenda kazi unapanga kazi yangu vizu kazi zangu vipi napanga kazi zangu napewandika mambo yangu chini kwa vile navofaa naenda kazini kwa muda unaofaa natoka kazini kwa muda unaofaa na lala napumzika kwa muda unaofaa ninapo fanya kazi.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza mpira sana, nilikuwa napenda kucheza mpira, pia kusaidia wazazi wangu kufanya kazi ndogo ndogo kuosha nyomba, kuosha vyombo, nilikuwa napenda sana, lakini kazi nilioipenda sana utotoni kucheza mpira na kucheza na watoto wenzangu, hiyo ndo kazi mingi sana nilifanya.

Naam, napenda chakula kitamu. Chakula ambacho kina mvuto. Chakula ambacho kina madini muhimu ya mwili. Chakula ambacho kina madini ya mwili kinathidia ukuwaji wa mwili. Unakuwa na afya mzuri ya mwilini. Chakula kitamu pia kina mvuto kina kupea mandari ya kutaka kukula chakula mingi.

Mnyama ambaye napenda, napenda kufuga mbwa, mbwa huonekana vizuri, mbwa hunisaidia kwa ulinzi wangu, mbwa anapobweka, husaidia sana. Wanyama wa pori pia wanasidia, huwa anaogo pesha watu, au mtu hawezi kukuvamia burebure, mnyama atakusaidia, napenda mbwa.

Ujuzi ambao ningependa kuwa ningependa kuwa selemala kujenga ama kutengeneza viti vya mbao vitanda vya mbao na Ujuzi huo unaweza saidia kupata kipato cha maisha na kukuza maisha yangu ni kipata ujuzi wa kuwa seremala utanisaidia sana kimaisha na kunijenga pia.

Shuguli yangu yangu yaku pendezwa ninafisidia wagonjwa wangu hospitali wanapona nimewatibu vizuri wanapona mi hupendezwa sana kama mimi kibinadamu ufurahishwa sana napo ona wamepata kurudi kwa nafsi zao za kimaisha na wamepona.

Nashugulikia muda wangu kazini inavyofanya kila muda vile inavyotakikana nawai kazini natoka nakula na napumzika vizuri nafuatilia kazi inavyofaa kupanga muda wangu vizuri hunisidia kupanga kazi yangu vizuri.

Unapiga picha mara ngapi kwa simu, mara ngapi basi, ninavyo valia nguo zangu za mwonekana vizuri, mimi hupigia picha mara kwa mara, huhifadhi, huweka matukio yangu kwa ya kila siku, hutunza picha hizo kwa simu yangu na hunisaidia kwa kumbu kumbu za baadaye.

Marafiki zangu na tunapenda kutembelea sehemu ambazo hatujai tembelea kimaisha ama kwa maisha yangu kuenda kwa milima ama kuenda kucheza mpira pia ama kuenda kutazama video ambazo zimetengenezwa Pia kusafiri pia husaidia sana na marafiki zangu ama kukaa kupiga hadithi za kale.

Hali ya hewa leo, kuna jua kali, hakuna mawingu, hakuna mvua, bali kuna joto fulani, kuna joto, basi unakaa kwa kivuli, unasikiza hewa inavyokupiga, iyo unahitaji kulala ama kupumzika kwa hiyo hewa kwa kivuli fulani.

Na hapo kuwa kwa dirisha langu naona miti naona mijengo za nyumba ya majirani na pia barabara haiko kwa umbali natazama pia asubuhi navyoamka na kuwa dirishani kuangaza mwanga kunionyesha kuwa kushakucha kwa dirisha pia natazama hali ya hewa ama hali ya anga.

Naam sipendi kuoga kwa maji ya moto napenda kuoga kwa maji ambayo yako baridi pia hutuliza mwili ama hutuliza joto la mwili ama husaidia sana kwa mwili hupumzika ama hukupea hutulivu fulani unapoiga maji ya baridi sipendi maji ya moto mana hayani saudii kimimi.

Napenda kuenda sinema marambili maana siku za wiki mimi huwa niko kazini leila nikitoka nikifika jumamosi nikitoka kanisani mi huenda kutazama sinema na watu marafiki na familia zangu na siku ya jumapili na siku mbili kwa wiki au saidia sana.

Mazoezi ya mwili mimi hufanya asubuhi ninapo amka kukimbia kuenda jimu ama kuendesha basikili mazoezi mimi hufanya kila siku mazoezi ya mwili Maana husaidia sana ni muhemu sana kwa afya yangu ama afya yangu ya kimwili husaidia sana pia kwa utulivu wa kifikira na kusaidia sana puwaji.

Namu napenda sana kusikiza redio redio ikona habari mzuri redio inatoa habari kwa kila pande ya dunia ama kwa kila pande la eneo ambalo la nci ambacho nini kinndelea pia huwa watu wa redio huongea vizuri wakona sauti mzuri na pia hueleza kinachoendelea vizuri.

Zawadi nzuri nimewahi kulipokea ni gari ambalo nilinunuliwa na baba yangu siku yangu ya kuzaliwa ni gari langu la kwanza sikuwa hata najua kuendesha gari na hiyo ndio zawadi yangu gari na nzuri nimewahi pokea kwa maisha yangu nilifurahia sana iyo siku yangu ya kuzaliwa.

Baada ya siku ndefu mimi hukuja nyumbani ama kwa nyumba yangu na kuingia bafuni na kuoga maji baridi na kukula chakula changu basi mimi huingia kwa kitanda na kupumzika kwa masaa yanayohitajika. Hiyo husaidia sana kutuliza fikira zangu na hisia zangu ili niamke kwenda kazi tena.

Basi, mimi nikiwa kazini, mimi hujipanga vizuri, hulinda muda wangu wa kazi, mimi hufanya kazi na kulingana na masaa niliopewa. Basi husaidia sana kutunza muda wakati wa kazi. Kazi ukiifanya na kulingana na mipangilio yake, basi husaidia sana kutunza muda na kujitunza.

Napenda kuangalia nyota usiku. Zina mwonekano mzuri, zinatunga pia zinakufanya unafikiria, zinakupa fikira mzuri unapoangalia angani na kuona nyota vile zinamuonekana mzuri angani. Nyota pia husaidia sana kufikiria ama kwa mtu kukuweka fikira zake.

Napenda kukula chakula ambacho kina mandali yote kwa mfano chakula ugali, ukikula na nyama, ukikula na skuma. Yaani chakula ambacho kina madini yote yanahitaji kwa mwili. Chakula kizito ambacho kitakaa kwa mwili wakati umelala mpaka asubuhi.

Ndiyo mimi hujaribu vyakula vipya. Vyakula vipya hunipa mwonekano mzuri. Vyakula vipya pia husaidia kujaribu kuonja ladha ya kila chakula ama kukupa vitu ambavyo unahitaji kwa mwili. Kuonja vyakula vipya pia husaidia sana mana vinakusaidia kutambua vyakula unavyovipenda.

Uzalishaji wangu ni kukula chakula ambacho kinahitajika kwa mwili, kukula matunda, kukula chakula ambacho kina madini yanayostastahili kwa uzalishaji. Pia kufanya mazoezi yanayohitajika kwa mwili usaidia sana katika uzalishaji.

Kuwatia moyo wenzangu nawakalisha chini kwa makundi na kuwapea maelekezo ama ushauri unayotisahili bila kuwa kuwaua moyo ama kuwa kwaza ama kuwaongelesha vibaya kwa namna yoyote ki kuwakalisha na kuwaongelesha kwa lugha ya upole na kuuni inawasidia sana na kuwapea mafunzo.

Programu ambazo nazitumia mara nyingi ambazo nimeandika kwa kitabu ama kwa kitabu changu cha mkono ambazo hunisaidia kutunza muda kunionyesha kila mara kitu na ninachofaa kufanya kwa kila muda kwa kila saa kitu ambacho muda nafaa kulala muda nafaa kuamka muda nafaa kwenda kazi muda nafaa kufanya kila kitu husaidia sana.

Hekima ambayo ni mejifunza maishani ni kuishi na watu vizuri kuwasaidia wenzangu wa sio kuwa nacho ama kuwatunza wanzangu ama kuwafundisha wanao kuwa vizuri na kujifundisha mambo ambayo ambayo yanasaidia kimsingi ama kinasaidia kimaisha sana.

Je unavaa saa, naam, navaa napo kwa asubuhi nikienda kazini mi huvalia nguo zangu vizuri na kungara ninapooga nimeenda bafuni na kuoga mimi hubadilisha nguo na kuvaa Wakati ambapo mimi sivai basi ni wakati wa kulala lakini ninavyotoka kuenda sehemu yoyote lazima nivalie vizuri.

Likizo ambayo mi natamani ni kuenda kwa mlima Kilimanjaro ni kuutembelea kupigia picha huko izo picha nitazitunza ili zitakuja kuwa kama kumbukumbu niende na marafiki zangu huko kusafiri niende nao familia yangu pia na watu wengi waende huko.

Apana sivai miwani miwani macho zangu basi zinaona sina ugonjwa wowote wa macho basi mii sivai miwani miwani labda nivae tuile miwani tuu kama mavazi ile miwani wakati nimeenda kwa vumbi basi kutunza macho zangu wakati kutunza macho zangu kwa ajili ya hatari yoyote.

Naamu, napenda kula samaki, samaki ambaye amepikwa vizuri ambaye anamwonekano mzuri akiwa kwa chakula Samaki hako na madini ambayo yanaitajika kwa mwili, yanaitajika kwa mwili kwa ajili ya hukuwaji proteini, samaki ni mfano wa proteini ambayo zinaitajika kwa mwili vizuri na hukuwaji wa mwili.

Upendo ambao na upenda sana ni upendo wa furaha, upendo wa pamoja, upendo wa ndugu na dada, huo ndio upendo na upenda, nililishwa nao na kukuzwa nao, upendo wa mama na baba, huo ndio upendo na upenda sana katika maisha yangu.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini muhimu ni mimi ni daktari Mafanikio yangu ni kuona wagonja wangu wamepona na wakupata nafuu Pia kazi imenisaidia sana kupata hela na kujikuza kimimi kimaisha na kuleta maendeleo maishani mwangu kazi inasaidia sana katika kuendeleza ama kuendeleza jamii.

Sera muhimu katika kampuni ni kufanya kazi kwa bidii kufanya kazi ili kuinua kampuni yangu, kufanya kazi kwa umoja, kufanya kazi kwa furaha, kufanya kazi mkiwa pamoja kama kundi la kampuni, kama wafanyikazi wa kampuni, kuinua kampuni hiyo ndo kazi.

Rafiki wangu wa dhati tulikutana shuleni. Rafiki wangu tunafanya mambo yetu kama kucheza mpira pamoja, kuenda kanisani pamoja, kuenda kuswali. Hiyo ndo tunavyosidiana. Kwa majambo tukiwa chini tunasaidiana. Hiyo ndo inafanya anakuwa rafiki wangu wa kweli. Rafiki wangu ni mzuri.

Naam, napenda kuoagelea. Kuoagelea kwa maji hutuliza mwili. Unvyopata hayo maji ya kiwa baridi ya natuliza mwili. Pia fikira unatulia. Pia kuogelea hupunguza, kupunguza mawazo. Pia kuogelea ni mfano wakufanya mazoezi katika inasaidia sana mwili katika ukuwaji.

Napenda kutembea sehemu yenye iko na milima sehemu ambayo imeinuka maana kutembea mfano wa kufanya mazoezi pia kwa mwili ambao una ukifanya mazoezi sehemu muhimu sana katika ukuwaji wa mwili na kukuwaji wa viungo kuenda sehemu ya milima kukimbia kwa milima haa inasaidia sana.

Miziki nayo furahi kusikiza ni mziki ambayo niyakuabudu na penda miziki ambayo niyakuabudu Mungu inasaidia sana kutuliza hisia kutuliza pia mawazo pia hunisaidia sana kukuwa karibu na Mungu wangu na kunisaidia sana katika mawazo yangu na mambo yangu.

Napenda kuenda madukani wakati wa kwenda kununua chakula cha jioni, chakula changu cha asubuhi, ama wakati wawote nataka kununuua kitu chochote dukani. Mimi hufurahi sana kuenda kununua madukani kuenda kuona vitu vipya ambavyo vimekuja madukani. Hizo ndo wakati ama wakati wenye niko na wakati mi uwetembelea madukani.

Mimi hujikinga njua kali navyokaa kwa kivuli ama kukaa kwa nyumba wakati njua ni kali pia najichunja sana na njua kali napoenda majini ama kuoga maji ya baridi ama kujikinga na muamvuli na vyo tembea kwenda maybe kwenda sehemu njua kali pia unajua inaweza haribu ngozi yangu.

Mahali napo ishi ni mahali pamilima milima inamuonekano mzuri na mazingira mazuri. Mahali ni napo ishi na kumbuka nilihamia uko mwaka ulio pita na kumbuka eneo likona majirani wazuri na usalama pia wa kila jambo hakuna mazingira mabaya usalama uko.

Napendelea kitanda kigumu ambacho nikijilaza ama nimeanguka hapo hakitaivunjika ama kuonyesha ulegevu wowote. Kitanda kigumu pia kinasaidia katika unalala ukiwa na amani kwamba hautaanguka ama hauta pata tashwishwi yoyote wakati umelala.

Tatizo kazini mimi tunajikalisha wote kama kikundi na kututua mgogoro wowote unaoendelea kwa sauti ya upole, kwa lugha ya upole na kukaa pamoja na kutafuta tasushi yenye inaeleta tatizo hilo kazini.

Maji ni muhimu sana katika mwili. Maji unafaa kunywa kila saa unakunywa glasi moja ya maji. Hiyo husaidia sana katika ukuwaji wa mwili ama kutuliza pia hisia ama kutuliza mwili unapo wakati wa jasho ama wakati wa joto mwilini. Wakati wa jua pia hutulia na maji.

Mimi huifazi data zangu kwa simu kwa kitabu changu cha mkono na pia kwa kipakatarishi changu ambacho najua nita sita kipokiteza ama nitaifazi data zangu kwa mahali ambako hakuna mtu atazifikia ama mtu yote kuzikuza ni kiandika sehemu kwa kitabu ama kwa simu ama kwa kipatalishi.

Nam kutembea kwa miguu husaidia sana wakati wa mazoezi kutembea kwa miguu pia ni muhimu maana ni moja wapo ya mazoezi ya mwili ambayo inasaidia sana viungo vya mwili inasaidia sana nyama za mwili kukua ama kutuliza pia hasira ama fikira unavyotembea kwenda sehemu za milima.

Kulinda mazingira unavyotupa takataka mahali ambapo kuna stahili na pia kutokata miti Maana kukata miti ni kuharibu mazingira Basi kuhifadhi kila kitu kwa mazingira kutupa takataka na kuchoma takataka na kukosa kutupa takataka kwa mito kulinda mito yetu kulinda misitu yetu na pia kulinda wanyama.

Naam, napenda maua. Maua hunukia vizuri. Maua pia hutengeneza mazingira kuwa mazingira yanayo mwonekano mzuri. Mauwa ni mazuri. Ukiitengeneza inafanya mazingira inaonekana vizuri, inaonekana sehemu unayokaa pia ni mzuri. Mauwa ni mazuri.

Nam, nimejifunza kupiga gitaa. Gitaa, ikona utulivu fulani. Unajifunza unavyoishika pia. Inasaidia sana kutuliza hisia, kutuliza mawazo. Pia fikira zako na kufanya unahisi vizuri katika kimwili ama katika hisia.

Napenda filamu za kuigiza na marafiki zangu na watu wangu wa familia hiyo kuigiza kufunza jamii ama kutoa ujumbe fulani kwa jamii. Hiyo filamu ukiitoa hivi unaipenda itapendeza maana ikona mawazo mazuri katika jamii inafundisha watu wanaokua.

Napenda kufanya kazi na watu wengine, ukifanya kazi na watu wengine, inasidia kazi hiyo kuenda haraka na pia inaleta ubora fulani ndani ya kazi. Mana kila mtu anakuwa, ako na fikira zake na mna kufanya hiyo kazi na unaleta ujuzi mwingi katika kazi, inafanya kazi inakuwa vizuri sana.

Naam, nasherekea siku yangu ya kuzaliwa ninapokaribisha marafiki zangu, ndugu na jamii na majirani zangu pamoja, tunanunua chakula cha maana, tunapika vyakura vizuri na kuvila na kukunywa vinywaji vizuri pamoja na hunimbia siku yangu ya kuzaliwa, naam nafurahia wanaponiletea zawadi na kujijenga vizuri.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kumuambia ajitume maisha. Maishani lazima ujitume ili upate ambacho kenye unataka katika maisha. Kufanya kazi na kukosa kulalalala ama hiyo ndo kazi muhimu sana kimaisha. Kufanya kazi na kujituma na upende mungu na uwende kanisani.

Napotaka sherehe, mimi huenda na marafiki zangu kwa sehemu za filamu, ama kuenda kukunya vinyuaji vizuri, mnakaa wote, ama kuenda hata kuogelea, unaenda, unatafuta marafiki wangu wote, familia yangu, mandugu zangu, madada zangu, tunaenda tunakaa pamoja, tunahadidhiana hadidhi mzuri mzuri, na kusikiza pia miziki.

Hapana, ujana ukona mambo mengi, siitapenda kurudi kwa ujana, ujana ukona starehe mingi, ujana unamambo mingi ambayo niya kii utoto, ambayo ambayo hayafai katika uzaeni, ukitoka ujanani, singependa kurudi tena ujanani ujana hapana, ujana ukona mambo mingi.

Ningependelea mahali ya mbapo kuna kimya, mahali ambapo kuna utulivu kuna utulivu, upepo mzuri, mahali ya mbapo unatuliza fikira zako, unafanya kazi zako kwa utulivu, bila tashwishi, bila kuharibiwa na mtu yoyote, bila changamoto zozote, sehemu tulivu ni mzuri kuliko sehemu ya kelele.

Mazingira ya kazi yanafaa kuwa mzuri, mnapo elewana, mnapo ongea kama familia, watu wote ambao mnafanya kazi hapo, mnapo kula pamoja, mnapo fanya kazi pamoja, mnapo elewana na kushirikia na kwa kila jambo na kila changamoto katika kazi, inafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Napenda mikutano ambayo watu wamechanganya una mabibi na mabwana na kuna wasichana na wavulana pia maana hiyo inaleta changamoto ndani na kila mtu kutoa maoni yake tofauti tofauti kulingana na mambo ya hiyo mkutano na pia kulingana na mambo ya matukio yanayoendelea katika jamii yetu na kila mtu hutoa fikira zake.

Ningependa kujifunza namna ya kuishi na watu vizuri, namna ya kutunza mazingira, namna naeza fanya maisha yangu yakuwe mazuri ama namna naeza saidika ama kupata pesa ili nisaidie watu ambao wakona shida na ulemavu na kitu yoyote ningependa kujifunza hivyo.

Siri naiandika sehemu naiandika kwa kitabu changu ama kwa atako kwa kitabu changu cha mkono ama kuifade kwa kichwa na kuwaahidi kwamba sitaitoa kwa kitu chochote kwa kitabu ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu anafikia hicho kitabu nimekitunza mahali ambapo mimi mwenyewe ndo najua mali hiyo kitabu hiko hivyo undo natunza siri.

Ndiyo, na wafahama majirani zangu vizuri. Majirani wangu tunasaidiana kwa kila jambo. Majirani zangu ni ndugu zangu. Majirani zangu ni dada zangu. Majirani zangu ni mama zangu na baba zangu. Ambao, tunasaidiana kwa kila jambo. Kwa hali ngumu, kwa hali ya dhiki, kwa hali ya faraja. Majirani wangu nawajuwa na waneuhu. Tunasaidiana kwa kila jambu.

Simu yangu natumia kujua nini kinaendelea ama kwa mawasiliano mara mingi sana kwa mawasiliano kwa familia na marafiki zangu katika na pia katika mitandao ya kijamii mi hutumia simu yangu kujua nini kiliendelea kujua mambo yanayoendelea nchini na kujua mambo yanayoendelea duniani kote.

Naam, napenda kujifunza historia, kujifunza mababu zetu walivoishi, mahali sisi wenyewe kama binadamu mahali tumetoka, ndiyo, inasaidia sana historia maana, inakuelezea zaidi, kilichotokea, kitakachotokea, maybe mbeleni, ama kitachotokea, kilichotokea baadaye kabla hujatokea duniani, historia husaidia.

Kwenda hospitalini hutegemea, maana kukuwa mgonjwa ama kutakuwa mgonjwa ni mambo ya maulana. Kwa hivo kwenda hospitali hutegemea kama wewe ni mgonjwa ama unaenda kuangalia tiba yako ama kwenda kujijua ama kwenda kujua hali yako. Kwenda hospitalini hutegemea na mwili wako unavyo kupeleka.

Napenda kupiga kura, maana kura hunisadia kuchagua viongozi bora katika nchi yangu ama katika eneo langu. Usipopiga kura, basi hautataka hautapata viongozi wazuri. Kura husaidia katika kuchagua watu ninaowapenda, kuchagua katika watu watakao leta maendeleo, kuchagua viongozi wazuri, napenda kupiga kura.

Harufu ambayo naipenda ni harufu ambayo inatoka kwa mazingira hasa kwa miti, kwa maua ambayo inafanya mazingira yetu kunukia vizuri ama unavyo unavyotembea katika miti yetu, katika milima yetu, hewa inayotoka hapo safi inaleta uburudani sana katika mazingira yetu.

Jamii yangu naisadia ni naisaidia navyokuza wanao kuwa watoto wanao kuwa kuza tabia mzuri kuwaonyesha mieneno mzuri yenye inafaa yenye itawasadia na kuafundisha masomoni na kuwaletea changamoto kuwafundisha changamoto ambazo zitawaribia maisha ama kukuza jamii na kutunza mazingire ya jamii.

Napenda sana vinywaji kinywaji cha juisi ambacho kimetengenezwa na matunda yanayotoka shambani matunda ambayo yakona ubora wake vitamini vya kutosha basi nakumbuka mimi hukunywa juisi yangu wakati wa jasho wakati wa joto mwilini wakati kuna jua kali ili kutuliza mwili napenda juisi.

Napenda chakula kenye kina ladha mzuri, ladha mzuri ya kuvutia, ladha ambayo inakopea moyo wa kukula chakula kingi ama chakula mbacho kinafaa kuwa mwili ama chakula mbacho kitakujenga wewe kimwili, kita jenga nyama zako za mwili na mwili kufanya mwili ukuwe na nguvu chakula ambacho kinapeana nguvu kina madini ya kutosha.

Mimi kabla ya kulala mimi huenda bafuni na kuoga nikikuja nakula chakula changu cha jioni Basi naingia kabla ningie kitandani naomba na naenda mungu kwa swala naomba mungu kisha na ingia kitandani kulala unalala vizuri.

Malengo yangu ya kila mwezi ni kuyaandika sehemu na kujiahidi kwamba kabla ya mwezi kuisha nitakuwa nimetimiza hili na hili na kutunza mda wangu wa kila siku na kufanya kazi viliivyo Basi hivyo nakuwa nimefanya malengo yangu ya mwaka vizuri kutunza mda na kumuomba Mungu na kufanya kila jambo katika mda wake.

Mazingina ya kazi ninayoyapenda ni mazingina ambayo ya kona utulivu Kila mtu anafanya kazi bila ugomvi, bila kelele yeyote watu wanaelewa na watu wanafika kazini kwa wakati watu wanafanya kila jambo kwa utulivu na wanafanya kazi kama familia Hio ndo mazingina napenda.

Usiku mimi hukaa hadi saa tatu ya usiku ambapo nahitaji usingizi wangu uwe wa kutosha ili nikiamka kwenda kazini niwe nimelala masaa yangu ya kutosha. Saa tatu ndo mwisho wangu wa kukaa usiku.

Inchi ya mbao ningependa kuitembelea ni inchi ya uchina. Ningependa kuenda huko sababu ya chakula chao na mwonekano wa nyumba zao vile wamezijenga na mazingira yao vile wanakaa. Basi ningependa kusafiri huko maybe kukaa na marafiki na kuenda huko na familia yangu kuenda kuona mira na desturi zao vile wanaishi.

Napenda chumba changu cha kulala maana mimi mwenyewe nimekipamba kinaonekana kitanda kinaonekana vizuri na nikifika huko nafurahia mimi mwenyewe Napenda kukaa huko na kulala huko humo humo chumbani chumbani mwangu kunauna chumbani mwangu kuna muonekano mzuri unaonifurahisha.

Udhaifu wangu naushugulika ninapo jituma zaidi kwa kila jambo ama najituma kupata suluhisho ya udhaifu huo. Najituma ili ama kupata elimu jinsi nitasuluhisha hilo udhaifu. Pia kusikiza mawazo kutoka kwa watu.

Mimi hupenda kununua vitu kwa maduka, kwa maduka makubwa makubwa, ndipo na mahali kuna vitu vengi vya kununua, hapo ndipo napenda kuenda kununua vitu vyangu, vitu vyangu vya nyumba, vitu vyangu vya kutumia, manguo, maviatu, mahali kuna vitu vingi vina muonekano mzuri kwa kwa majumba makubwa makubwa, ambapo ni duka kubwa la kifahari na ambalo lina vitu vingi muhimu vya kufanyia kazi napenda kwenda kununua nguo zangu huko.

Kitu ambacho kinanifanya nicheke ni kuangalia filamu mzuri mzuri ama kunavosikiza hadithi mzuri mzuri zinanifanya ninacheka ama zinanipea kumbu kumbu ambayo inanifanya nacheka. Pia watu wakiwa na mwonekano mzuri nikipita nikiwa sehemu nione kitu kizuri mwonekano wa mtu mzuri unaeza nifanya nicheke. Bali pia nikienda kuona kitu ambacho nakipenda kwa mfano timu yangu. Timu yangu ya mpira ninayoifurahia, nayoipenda Nikienda kuiona, nipate furaha ama wapate kupata ushindi Mimi hufurahia, mimi roho yangu hutulia na kupata furaha kupata furaha na kupata kisia mzuri inayoleta mwonekano mzuri katika picha yangu ya furaha.

Wakati wa msongo, wa kazi nyingi katika kampuni letu ama katika kazi yoyote, mimi hujituma, mimi hupanga mda wangu vizuri, mimi hukula chakula kichakula kizuri ambacho kitanpa pia nguvu za kujituma kazini. Wakati wakazi pia mimi huakikisha mwli wangu hauna mawazo yoyote, hauna changamoto chochote na pia mimi uweka akili yangu katika hiyo kazi na kufanya nifikirie namna ya kumaliza hiyo kazi. Na mimi utoka sehemi ambao ikona kelele, ikona usumbufu wa watu, iko na usumbufu wa vitu ambavyo vitafanya kazi nikose kumaliza kazi. Hiyo unipa mwelekeo mzuri na unifanya nijitume zaidi katika kufanya kazi yangu.

Kinywaji ambacho cha baridi ninachokipenda zaidi katika mwili wangu. Basi ni kinywaji ambacho kimetengenezwa kutokana na matunda, kwa mfano maembe, machungwa, ambayo kimechanganywachanganywa. Bali kinaleta msisimko na lada fulani katika mwili wangu. Pia ukikunywa kinywaji ambacho kimetengenezwa na matunda Basi kinakuwa na madini ambayo yanaitajika vintamini ambazo zinaitajika vizuri sana kwa mwili Kizanasaidia ukuaji wa mwili, ukuaji wa nyama za mwili, mifupa ya mwili Iyo madini yanasaidia sana katika ukuaji wa mwili.

Kwanza kabisa mimi huamka na kufanya mazoezi ya mwili ili kunyorosha viungo vyangu vya mwili na kuoga na kuvalia vizuri na kukuwa na mwonekano mzuri kabla sijaenda kwa mkutano. Bali ni kukaa chini na kuandika vitu ambavyo nitaviongelelea haswa katika huo mkutano. Vitu navyandika chini kwa kaitabu changu ili nikifika kwa mkutano niwe na mawazo mengi niwe na akili imepanuka ambayo ikona mawazo maana huwa nimejiandaa vizuri. Na kufika pia mkutanoni niwe na kukua na adhabu na kusikiza watu na kusikiza kila hoja ni muhimu katika mkutano. Hiyo husaidia sana katika kusikizana na kuleta mwelewano katika huo mkutano.

Mimi napendelea kusoma kuliko kuandika, kusoma kuna kuongeza hekima maana unasoma vitabu, tofauti, tofauti, unasoma, unajua amba unapata hekima, unapata maelezo mengi katika maisha ama, katika kazini, kazini, kwa kampuni yako, kwa vitu ambavyo vyovyote vile ambavyo vitakusidia. Usomaji wa vitabu, usomaji wa kitu, usomaji wa habari zozote Zinakusaidia sana katika ukuwaji wako ama kinakupea maelezo zaidi kujua nini kinaendelea, nini kitafanyika na nini kilitendeka kabla na kupata mwelekeo wa maisha ambapo tunaelekea maishani.

Ndio, napenda kulima bustani. Bustani nafaa kukuwa na mboga mboga, kupanda skuma, kupanda nyanya, kupanda vitungu. Ambavyo vina tumika, vina saidia sana katika kutengeneza mboga zako ziwe na ladha mzuri. Kulima bustani pia husaidia sana hukuweka akili yako ama hukusaidia kupunguza gharama ya kuenda kununua vitu ambavyo. Wewe mwenyewe, wewe binafsi, unaeza enda shambani na kuvilima na kupata mazao mazuri Kulima bustani husaidia sana kupunguza gharama ya vitu vya nyumbani, vitu vya jikoni Unaeza panda hata mahindi ambayo inaeza kusaidia baadae katika kama kukua kama mfano wa chakula cha nyumbani bustani husaidia sana katika maishani ama kupungzla gharama za maisha ukiwa na bustani yako.

Tabia hutegemea na tabia mbazo utachagua kutoka kwa mtu mana mtu tabia zinatafautiana Kuna tabia mbaya, kuna tabia nzuri, kuna tabia mbazo zinafaa Ufuatwa na watu wengi na kuna tabia mbazo hazifai kufuatwa na watu maana zinaonekana zinamuonekano mbaya Kwa mimi, tabia ya mtu mbaye akona umakini, hako na kujituma Tabia kujituma ndiyo naeza fuwata kwa wengine Tabia ya kufwata na kufanya kazi kwa hali na mali ama kujituma kazini ama tabia ambayo kila mtu anasifu hiyo ndio tabia ambayo naeza fuwata kwa wengine Tabia ambayo inapendo na kila mtu hiyo ndo tabia na fuwato.

Navoshiriki katika jamii yangu ni kuwafundisha. Watoto wadogo namna ya kuishi na watu, namna ya kutunza mazingire ya jamii, namna ya kufanya jamii ikuwe na monekano mzuri, ikuwe funzo kwa wengine wanapotembelea jamii yetu wanafurahi kuona kile ambacho kinawafurahisha wote. Jamii ikiupanda mti kutunza mazingira kutunza usasi wa jamii ama na kutunza mira ya kijamii na desturi za kijamii na kuheshimu wazazi na mababu zetu waliotutangulia na kutunza kila kitu ambacho walipigania kama jamii hilo ni jambo ambalo nalifanya ama nasaidia kufanya katika jamii.

Hivyo ni vitu viwili tofauti, maisha yangu binafsi na kazi, huko maisha ya kazi. Maisha yangu binafsi kwa mfano niko na watu wengine tofauti na huko kazini ni kona watu wenye tunafanya kazi tofauti. Mimi hujituma hujituma kuhakikisha maisha yangu binafsi yanasonga vilivyo yako sehemu ambayo yanatakikana Pia maisha yangu mnapoenda kufanya kazi pia panafaa Hivyo ni kutunza muda na kujituma zaidi kufanya kila jambo katika muda wake Ukikuwa kazini unafanya kazi vilivyo Ukichoka kazini basi unakuja kwa maisha yangu uliokuja kwa maisha mengine Unafanya kazi hili Unajituma Unawekea kila muda na kazi yake.

Sherehe yangu ya kupendeza ilikuwa ni siku ambayo nilizali na sherehe siku ambayo nimezaliwa mimi huisherehekea hiyo siku sana sana. Maana mimi huita marafiki, ndugu wa familia, majirani kuja, tunapika chakula kitamu, tunanunua vinywaji vizuri, basi tunakaa pamoja na kukula. Tunafanya sherehe hiyo kuwa ya maana zaidi Maana marafiki zangu, ndugu zangu na majirani huniletea zawadi na mimi hushukuru sana na kufanya sherehe kuwa siku yangu ya kuzaliwa kuwa sherehe ya maana katika maisha yangu.

Mahali ambapo nimewahi safiri kuenda burudani ni sehemu ambayo inaitwa Mombasa. Mombasa kuna upepo mzuri wa bahari, chakula kizuri cha bahari. Watu wapo ni wazuri, wanamaongezi mazuri, wanakaribisha wageni vizuri. Pia kuna sehemu mbali mbali za kutembelea, sehemu mbali mbali ambazo ziko na muonekano kulingana pia. Hapo baharini pia kuna kuongelea maji ya bahari upepo wa bahari, jua la bahari pia linaonekana vizuri, mombasa kunaonekana vizuri chakula chake ni kitamu mno kinafanya mambo yanakuwa mazuri kinafanya mambo kinaleta kumbu kumbu nzuri nzuri katika mahali hapo.

Umeme unapo katika kwa mfano kwa nyumba yangu umeme hubaki nikiwa kwa giza na hiyo ni mda mzuri maana hakuna mda mzuri wa kungia mtandaoni mara simi yangu haiwezi kuwa kwamba haina amoto basi mimi hukaa kwa simi yangu kusoma habari ambazo zimejiri ama kujifundisha namna dunia nini kinaendelea na kusikiza habari kutoka kwa simi yangu ya mkono ama simi yangu ya rununu hiyo ndo mda na kuingia pia naeza lala Mana umeme umekatika maramingi huingia kitandani na kulala.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi, usherehekea na familia yangu, madugu, madada, na marafiki, na majirani kwa pomoja hukuja. Nao huniletea zawadi mno. Siku yangu ya siku yenye nakumbuka ya furaha mno, nilio sherekea ni siku ambayo nilifikisha miaka kumi na nane. Baba yangu alininunulia gari langu la kwanza. Nilifurahi sana na sitawahi sahau. Hio siku hiyo ndo siku yangu ya maana nilio sharehekea inanihumbusha kwamba nilikuwa nimetoka kuwa mtoto, nikakua mtu mzima ndoo mana nikapata zawadi hiyo kubwa kutoka kwa baba angu.

Mandeleo ambayo ningependa kuona kwa jamii, ningependa kuona viongozi wetu, wanasaidia wale watu masikini, wale watu wajiezi, uvilema ambayo wajiezi kuwaendeleza, kuwa jengea nyumba na kuwafanyia maendeleo. Kwa pamoja ili waweze kuendelea pia nao waweze kuwako ingine Ningependa pia mandeleo ningependa pia wahifadhi mazingira ya jamii kukupanda miti kwa kutupa takataka mahali piano stahili na kulinda pia mito yetu ningependa pia mandeleo ya kukuza historia ya jamii yetu na kuhifadhi ili ije kusaidia vizazi vijavyo katika kwa hii dunia.

Namu, nimefanya kazi ya kujitolea, tulikuwa tunatengeneza Tunatengeneza barabara iliyo kuwa imeharibika kwa jamii maana viongozi wetu Hawakua wanaiona wala kuitengeneza, walikuwa wamepeana ahadi ambazo si si za kweli katika hiyo barabara Namu, tukajitolea kama jamii, tukajikusanya na kwa kikundi na tukaamua kufanya kazi hiyo Kwa kujitolea na kujituma na kutengeneza barabara hiyo kupitika tena Tulikuwa watu wengi maana jamii mzima ilikuwa imejitolea pamoja na mimi kutengeneza barabara maana viongozi walikuwa wametuangusha kwa muda mwingi na kazi hiyo ilikuwa ya ubora fulani na ilisaidia sana kujitolea kwa wanainchi kulisaidia hiyo barabara hiyo kupitika tena.

Mchezo ambao napenda kuutazama ni mchezo wa kandanda Mchezo wa mpira wa miguu Napenda kuutazama maana ni mchezo unaopendwa na watu wengi ni mchezo unao angaliwa dunia mzima na pia kwa jamii yetu nakumbuka mchezo wa kushangaza ni timu yangu ya nyumbani, timu ya mahali natoka tulikuwa tumeenda, tulikuwa tumeenda kucheza kwa wengine, tulipo patana na timu ingine iliyo na ubora kushinda timu yetu, basi ikaweza kutufunga mabao tano, sitaisahao hiyo siku. Hiyo siku tulirudi na tulirudi uwanjani na kujituma zaidi na kufanya mazoezi na kugundua kwamba mpira wa miguu. Unataka uzoefu zaidi na unataka uvumilivu na kujituma zaidi. Mimi huenda kutazama mcheza huo uwanjani kila siku nikitoka kazi.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni pale ambapo nakutana na watu au hawaelewani ama wako vita kazini ama kwa mfano, kwa mfano mimi ni daktari, unakuta hakuna madawa hospitalini. Wagonjwa wamekuja hawana fedha ama hawana fedha za kununua dawa ama fedha za kulipia mgonjwa wao atibiwe. Unakuta kwamba hiyo imekua changamoto, imekua kama huna uhuruma, unashindwa ufanye nini, unatamani ungekua na uwezo ungewasidia hao ili waweze kupata matibabu muda mwingine inakua changamoto maana serikali inaahidi kuleta madawa hospitalini alafu haileti unaleta wagonjwa wanakufia hospitalini sababu dawa zinakosa.

Kwa historia yangu nimefuga wanyama wengi, nimefuga ng'ombe, nimefuga mbuzi, nimefuga pia mbwa, lakini mnyama ninayempenda zaidi Haa ni ng'ombe, ng'ombe, ngombe ukimfuga vizuri, anakupea pia malisho mazuri, kwa sababu ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa maziwa ukimfuga vizuri, anakupea maziwa, pia anakutolea mbolea unayopeleka shambani ama bustani kwa mimea yako kuendelea kukua. Mnyama huyo ni wamaana sana. Pia unaweza muuza upate kipato ama ujiendeleze. Pia ngozi yake inawezatengeneza viatu unaweza uza na kufanyia mambo zingine.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni muhemu sana Unapo ongea na watu wa kila mtu katika kampuni unaongia luga sawa Hakuna kukoromea na hama hakuna kupigia mtu yote kelele anapokosea mtu yoyote anapokosea mkikuja pamoja na kuongea na kuelewana Hivyo ndivo kazi kazi inafanyika kwa ushirikiano Mnaingia kazi wote kwa masaa moja, yaani kwa pamoja na kutoka kazini kwa pamoja. Hiyo inaleta mshikamano na inaleta nguvu kazini.Inazuia ugomvi wote na kama pia ugomvi ukitokea ama mnakaa chini kama jamii kama familia nasuluhisha kwa pamoja.Hiyo husaidia sana.

Mafanikio ninayotamani kazini ni ni kufanya kazi kwa umaarufu kwa nguvu ama ni kufanya kazi kwa kujituma ili niongeze cheo yangu na niongeze umaarufu zaidi kazini na nikuwe mkubwa kazini. Hiyo itasaidia sana katika kwa jamii yangu, kusaidia familia yangu na kunisadia mimi kibinafsi kimaendeleo maana nikikua mkubwa kazini ama hata mshahara wangu utaongezeka na utanisadia sana kusaidia familia yangu Kwa matatizo kidogo kidogo na changamoto kidogo kidogo inayo pata hayo ndio mafanikio yangu kuongeza cheo na kukua mkubwa kazini.

Kampuni ninayoamini ya teknolojia ni kampuni ya iPhone Maana inatoa vipakatalishi hata simu zao zinaonekana kuwa simu za maana simu zinazo hifadhi moto na simu zinazotumika zina mtandao mzuri wa kufanyia kazi mawasiliano yake huwa ya mwendo wa kasi sana Kampuni ya iPhone inasaidia sana katika inatoa viwango vya juu ama inatoa vipakatalishi ama simu za runono kwenye viwango vya juu sana katika teknolojia ya sasa.

Kazi ya nyumbani ninayo chukia ni kuosha nguo. Nguo zinukuinama unavyoosha nguo. Inanipea kazi mno na tamani sana kuhununua mashini ili kuosha nguo. Yenye itasaidia iyo kazi kufanya kwa haraka mno na kunisidia kimimi kubinafsi maana na chukia iyo kazi. Haini furahishi maana kuinama kwangu, kuosha kusugua manguo. Pia inaniumiza mikono na makucha zangu za mikono. Hiyo inanipea changamoto ni napokuwa nyumbani kuosha nguo ni kazi ingine ngumu sana Inanipea changamoto, inanipea pia maumivu ya mikono na maumivu ya kiuno Sipendi hiyo kazi.

Mahali niko natumia data ya simu maana inafanya kazi kuwa kuenda haraka mno ama kufanya simu kwa mtandao wa simu kuwa wa haraka mno kuliko wa wifi. Maana wa wifi ya hapa ikona ubutu fulani na haina kasi Maana haijawekewa bado, haijiwakewa bado mitandao inayostahili inayoisaidia kuwa kwa kasi ama kufanya kufanya ujumbe kuenda kwa haraka sana ama kufanya mawasiliano yawe haraka sana, data ya simu inasaidia, ukikuwa na data ya simu inasaidia maana simu inafanya mawasiliano kuwa kwa haraka na kupata ujumbe kwa haraka na kupata ujumbe na kufanya ujumbe kwa mawasiliano yenye wa haraka mno.

Naamu, napenda asali, napenda asali ilio toka kwa nyuki ambao wametoka sehemu tulivu, sehemu kwa mto mtoni, hiyo asali huwa ni tamu Asali ambayo haijachanganywa na kitu chochote maji wala kemikali yoyote hiyo ndoyo asali tamu Asali pia iko na madini ambayo ni muhimu sana kwa mwili ambao usidia kukuwaji wa mwili na pia husaidia sana kuweka labda kwa vitu mbali mbali ama chakula mbali mbali Kinapo kuliwa Asali huleta ladha tamu kwa mdomo na hufanya mtu kujihisi amekula kitu cha maana.

Naam napenda kucheza napenda kupiga picha picha picha huhifadhi kumbukumbu zitakazo tumika badae. Na watu wengine ka watoto wako. Ukiwaeleza kwamba ulikuwa upande huu. Ulikuwa hapa na pale. Ukipiga picha. Picha ni mzuri, zinatengeneza kumbukumbu, zinaeza andika historia pia, ukipiga picha miaka mingi ikipita basi utakumbuka, zinatumika kama kumbukumbu na kuelezea mahali ulipokuwa hicho kipindi.

Napenda mziki wa bongo, maana unatokana na swahili, na swahili ni lugha ninayoipenda zaidi. Mziki, mwana mziki wa kibongo ambaye anaitwa, anaitwa diamond, anaimba kwa ustadi fulani, anatumia mafumbo, methali nahau kuimba methali zake ama kuimba nyimbo zake zinakuwa za maana. Ninaposikiza mziki ninaopenda mimi hisia zango hutulia Pengine najipatanga hata nimelala kutokana na ubora wa huo mziki na huo mziki hunibembeleza.

Naam, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao inapendwa na watu wengi duniani. Na michezo ya ubao ni maarufu mno. Maana huleta matukio tofauti, tofauti na hisia tofauti, tofauti. Unapocheza. Pia mchezo ubao hutuliza hisia, hufanya unafikiria, hufanya unakuwa na na kujituma ili uweze kupata ushindi ama unakufanya unajituma zaidi katika uchezaji wako ukuwe bora kushinda wengine.

Mimi ufanya mazoezi asubuhi ninapo amka. Mimi uamka saa kumi na moja asubuhi Natumia masaa mawili ambayo ni saa kumi na mbili. Na saa moja kufanya mazoezi kabla sijaenda kazini. Mazoezi asubuhi husedia viungo vya mwili kuchangamka. Husaidia nyama za mwili kuchangamka. Na akili ama ubongo kuchangamka unapoenda kazini. Pia huleta mtulizo, hutuliza mwili na hufanya ukuwe ukue imara kila mda unavo, kila mda ama kila dakika ya siku. Mazoezi ya asubuhi ni bora kuliko mazoezi ya jioni.

Naam, nimewahi shiriki kwa mashindano ya kucheza mpira mara mingi mpira huleta watu pamoja, mpira huleta mabibi, mabwana na vijana na wasichana pamoja katika viwanja mbalimbali ili kuona mashindano hayo. Mashindano hayo hutengenezwa na viongozi wakubwa wakubwa. Huleta pamoja ili watu hushindania pesa, na vikombe, methali, dhahabu na huleta matukio mbalimbali unavyocheza mpira mashindano pia huchangamsha akili. Mashindano pia hufanya mwili wako kukuwa na mazoezi ama na kukuwa na mori ya kushinda. Na kutaka kushinda mashindano hayo ili kujisaidia wewe kibinafsi.

Na'am, napenda kuimba. Uimbaji wangu unatokea pale ninapoenda kanisani naimba, nyimbo za kusifu Mungu nyimbo ambazo huleta Mungu karibu ninapo abudu Mungu wangu nikiwa kanisani. Nyimbo pia husaidia kutoa mawazo mabaya mabaya ama fikira mbaya mbaya, ama uchovu wa mwili ama kuleta akili pamoja. Pale unapo imba nyimbo zako za kusifu ama nyimbo zozote. Nyimbo hutuliza mtu, hutuliza ubongo, hutuliza fikra zote zenye uchovu, kila kitu, nyimbo ni mzuri kusikiza nyimbo. Na kuimba husaidia sana.

Niko na kumbukumbu mingi mingi sana kipindi nilipokuwa nasoma, kipindi nikiwa mtoto, kipindi nikiwa shule yangu ya upili na shule yangu ya sekondari moja ya kumbukumbu ninazo ni mashindano ya baina ya shule za sekondari kati ya shule yetu na shule jirani jirani ambazo tulikuwa tunashindana nazo mchezaji wa mpira mahali tulipo kuja kuchipua ubingwa wa eneo letu Tulishinda hiyo ndio kumbukumbu ya maana ninayo katika shule zetu ya upili Tulishinda ubingwa wa eneo letu kubwa na tukautwaa huo ubingwa na tukaitwa ubingwa hiyo ndiyo kumbukumbu niko nayo.

Kazi nafanya na timu ya mbali tunatumia simu ya rununu na vipakatarishi ama kutengeneza mikutano mitandaoni ama kujenga kutengeneza vikundi vikundi vidogo vidogo mitandaoni na kuwasilisha ujumbe kupitia simu vipakatarishi na watu tunasikizana kupitia mitandaoni. Si lazima tukutane, mara kuna simu za rununu, teknolojia imekuja kuna kutengeneza makundi mitandaoni na kuongea na kusikizana na kufanya kitu ambacho mnakitaka mitandaoni. Bali, hiyo inasaidia sana, maana hiyo ni timu ambayo iko mbali. Makundi unavyo tengeneza timu wakiwa makundi madogo madogo, bali anatengeneza timu mitandaoni.

Kazi ya dharura unaishugulikia pale unavyoipata. Kwa muda mfupi unavyo ulioipata basi, unaitengia muda na kuifanya kwa umaarufu na kiumakini zaidi na kuitengeneza na kwa ubora wake. Unaitengenezea muda na kufanya kazi hiyo kwa haraka na upesi sana, maana kuna kazi zingine unafaa ku lzishugulikia. Ama unaeza kazi ya dharura unaeza tumanisha mtu akufanyie, maana ni hio kazi ya dharura imekupata. Lakini pia, lazima unajitayarisha kwa kazi hizo. Maana kazi hizo haujui muda ambazo zitakuja, haujui kama zitakuwepo ama hazitakuepo. Kwa hivo, unakaa ukijipanga. Kwa muda, kwamba nikipata kazi ya dharura, basi naifanya kwa haraka, maana unaweka akili yako inakuwa tayari.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni pale ambapo naona wenzangu wakifanya kazi na kuheshimiana na kuniheshimu mimi ninavyowaheshimu. Hilo husaidia sana ili kupeleka kampuni ama kupeleka kazi yetu kwa ubora fulani. Inafanya mnapata mapato ya juu zaidi hilo ndo jukumu na kusaidia kampuni ama kazi yetu kufu kuwa na umaarufu na kutoa faida ndani bila kupata hasara yoyote. Hilo ndo jukumu langu kama mfanyakazi wa kampuni yangu.